Nina utaratibu wangu wa kwanza mradi mpya wakazi ambao hunisaidia kwa kuepuka procrastination na kuanza kwa nguvu. Naelewa mradi vizuri kwanza huwa na uliza maswali au kusoma brief vizuri. Ni nini lengo kuu ni nani audience au mteja ni dilengani pili na gawanya mradi vipande vidogo vidogo. Badala ya kuona mradi mzima unootisha huwa na andika list ya task ndogo ndogo. Ndogo ndogo hii nafanya mradi uwe rahisi kusha kushambulia. Tatu naweka malenge ya siku ya kwanza. Huwa najiwekea target ndogo za wiki ya kwanza leo nitafanya research na outline au kesho nitakamilisha asilmia thelathini ya draft.

Baada ya siku ndefu na ngumu, huwa na pumzika kwanjia raisi ya mbazi na niondo uchovu mara moja. Kwanza kapisa kwanza naoga maji ya moto. Huwa ninaoga shawa ya joto kidogo au vuguvugu inaoniosha, baridi na kunifanya mwili wote urelax. Pili na kunywa kitu cha kupumzika. Chai ya maziwa na mdalasini au tangoizi au wakati mwingine maziwa baridi tu na asali. Tatu nasikliza mziki laini. Huwa naweka playlist yangu ya rumba pole pole. Kwa volume yachini sana mara nyingi ulala hata kabla ya playlist imalizike.

Lugha ninayotamani sana kujifunza ni kifaransa au French. Kwa nini kifaransa? Inakuwa lugha ya mapenzi na utamaduni. Napenda jinsi na inavyosikika tamu na romantic na ningependa kuisoma ili niweze kuangalia movie za kifaranza bila subtitles. Sikiliza muziki wa Edith Piaf na Stromyo vizuri zaidi. Pili inafaa sana kibiashara na kimataifa. Nchi nyingi za Afrika kama Senegali au DRC Congo zinatumia kifaransa. Na ni lugha rasmi ya UN na ningependa kuitumia wakati wa safari au kufanya kazi. Inanionyesha challenge ya kufurahisha grammar yake ni ngumu kidogo lakini najua itanifungua akili na kufanya nieze kuelewa vitu haraka.

Napata habari kutoka maeneo kadhaa tufauti ili niwe updated na nisipate habari za pande moja tu. BBC News Swahili hii ndiyo favorite yangu kuu huwa naingia naingia app yao outside Kila asubuhi na jioni habari zao ni za kimataifa na za Kenya zilizo na kisaili safi Pili sidizenjito na NTV Kenya kwa sababu kwa habari za Kenya peke na za haraka huwa na angalia app zao outside Kwa habari za siasa uchumi michezo au maisha ya kila siku Kuna YouTube huwa na fuata channels kama za NTV BBC swahili kwa habari na video inafaa sana ikihitaji melezo tatu kuna X kwa habari za papo hapo na maoni ya watu.

Napenda sana kucheza ngoma ingaw si probali niko furaha na starehe tu kwa ni napenda. Kucheza ngoma kuna niondoa stress mara moja nikicheza peke yangu chumbani au na rafiki nahisi kama nimechilia kila kitu na niko free. Napenda ngoma za rhumba na zaidi zile za fally Ipupa kofi olomide na awililongoma nafaa nicheze ngoma polepole na kufeel beat nani ya moyo. Mara nyingi huwa nacheza peke yangu nyumbani au na marafiki kwenye hangout ya nyama choma au mziki unapoekwa tu, tunacheza pamoja.

Kumbukumbu nzuri naweza kumuka vizuru sana kutoko ututoni hizi tatu ambazo bado zinanifurahisha. Kwanza kabisa kucheza mpira barabarani na marafiki. Kila jioni baada ya shule tulikuwa tukikutana wavulana wa mtaa na kucheza mpira hadi giza liingie. Tulitumia magoli ya mawe au matari. Matairi ya gari na mpira wa plastiki hata hawa ambao wakati hatukua na ule mzuri, pili kukana babi yangu kutuza hadithi. Wakati wa likizo kijini babu alikuwa anatulizia jioni karibu na moto na kuniambia hadithi za wanyama wanaozungumza maharamia Alikuwa na sauti ya kipeke na alifanya maagizo krismasi na familia, kila krismasi tulikuwa tunandaa nyama choma na pilau na familia tuneweka mziki na krismasi kwenye redio tunabadlishana hadi ndogo ndogo.

Huwa nanyoa nywele zangu mara moja kila wiki mbili au tatu. Nategemea jinsi ninavyo kua haraka. Kwa nini hivyo? Napenda kuwa na fade au low cut kila wakati inaonyesha freshi, safi na smarti bila kujitahidi sana. Kama nikichelewa zaidi ya wiki tatu nywele zinakuwa nene na zinaanza kunichokesha hasa joto linapokuwa juu. Huwa naenda kwa kinyozi wangu wa kawaida wa mtaa. Ananifahamu vizuri. Hivyo ananifedi vizuri bila kuuliza maswali mengi.

Chumba changu chakulala ni mahali pangu favorite nyumbani ni kozi simple na ichinye ya mani. Ukubwa siyo kubwa sana karibu mita nne na nne lakini inatoshea kwangu peke yangu. Kuta nimepaka aqua na white ila rangi ya maji safi ya bahari inayo nifanya niisi fresh. Kitanda cha kawida cha single au double ndogo. Godolo la medium film. Blanketi nene na pilos mbili. Huwa nalala na blanketi moja au mbili kulingana na baridi. Vitu mingine kuna meza ndogo kanda ya kitanda yenye taa ya bedside, shelf ndogo yenye vitabu bichache. Speaker ndogo ya bluetooth kwa rumba lakini kilala au nikiwa na relax dirisha kubwa lina lo tazama balikoni.

Huwa naweka picha zangu mtandaoni lakini si mingi sana lakini kwa makini. Mahali napoweka zaidi Instagram. Huwa na post picha za maisha ya kila siku selfie na marafiki wakati wa nyama choma, picha za kutembea. Huwa na post stories zaidi kuliko feed Kwa sababu zinapotea baada saa 24 na si permanent WhatsApp status. Hapa ndio napoweka mara nyingi zaidi picha fupi za kila siku yangu, Meme za kufuraisha, au course motivational familia na marafiki wanaona tu na inakuwa private zaidi. Mara chache tu kama nimepigia X Mara chache tu kama nimepigia picha za kitu cha kushangaza au nataka kushare na wengine.